Ningependa kuona maendeleo yanagusa maisha ya watu moja kwa moja katika jamii. Kwanza ningependa kuona maendeleo katika elimu. Ambapo watoto na vijana wanapata elimu bora, rasilimali za kutosha na fursa sawa bila kujali wanapotoka. Elimu nzuri hufungua milango ya ajira na huwasaidia watu kujitegemea. Pia ningependa kuona maendeleo katika ajira na ujasiri mali. Ili vijana wapate nafasi za kazi au msaada wa kuanzisha biashara zao. Hii itapunguza umaskini na kuwapa watu matumaini ya maisha bora aidha maendeleo katika huduma za afya ni muhimu sana ili kila mtu apate matibabu kwa wakati na kwa gharama nafuu.

Ninapo wakaribisha wafanyikazi wapya, kwanza nawaheshimu na kufanya wajisikie huru na sehemu ya timu, nawasalimia kwa urafiki najitambulisha na kuwafahamisha kwa kifupi mazingira ya kazi ili wasiwe na wasiwasi. Pia nawasaidia kuelewa taratibu za kazi, majukumu yao na jinsi timu inavyofanya kazi ili waanze kazi wakiwa na uelewa mzuri. Zaidi ya hapo, ninahakikisha nawajumuisha katika shughuli za kila siku na kuwahusisha na wenzangu. Ili wajenge mahusiano mazuri mapema niko tayari kujibu maswali yao kuwapa msaada pale wanapohitaji na kuwahimiza wasisite kuuliza au kujifunza.

Kuwatia moyo wenzangu, kwanza ninajitahidi kuwatambua na kuwapongeza wanapofanya kazi nzuri hata kama ni jambo dogo. Pongezi huwapa hamsa na kuwafanya wajisikie kudhaminiwa. Pia ninapenda kuwasikiliza na kuwapa nafasi ya kutoa mawazo yao ili wajisikie kuwa na sehemu muhimu ya timu. Wakati wanapokutana na changamoto, najaribu kuwapa moyo na kuwahimiza wasikate tamaa. Kuwaku kuwakumbusha uwezo wao na kuwasaidia kutafuta suluhisho badala kuwalaumu. Pea ninajitahidi kuwa mfano mzuri kwa kufanya kazi kwa bidii kwa wakati na kwa ushirikiano kwani matendo mara nyingi hutoa motisha zaidi kuliko wa maneno.

Kujenga mahusiano na wafanyikazi wenzangu, ninajitahidi kwanza kuwa na mahusiano mazuri na ya heshima. Ninawasikiliza kwa makini, kushirikiana nao na kuthamini mawazo yao. Kwa kufanya hiyo, watu wanajisikia kuthaminiwa na kuaminiwa na hilo linasaidia kujenga uhusiano mzuri. Pia nashirikiana nao kwa kusudi la pamoja, kugawa majukumu na kusaidia na pale inapohitajika. Ninajitahidi pia kuwa na tabia chanya, yenye heshima na yenye unyenyekevu. Kwani tabia nzuri, hufanya wengine kukutegemea na kujiamini nawe.

Zawadi nzuri zaidi niliwahi kupokea. Ilikuwa kitabu cha dhamani kubwa. Kutoka kwa mtu niliyemheshimu sana. Kitabu hicho kilikuwa na maarifa na mafundisho ya maisha. Na kilinifunza mambo mapya na kuniacha nikifikiria kwa kina. Zawadi hiyo si tu ilinipa furaha. Bali pia ilinisaidia kukua kimaisha na kielimu. Kwani kila ukurasa niliosoma ulikuwa na somo la pekee. Pia mara nyingine nimefurahi zawadi za kikamilifu na zinazotoka moyoni. Kama vile vinywaji, nguo nzuri au vitu vidogo vya kukumbuka Kwani hunifanya nipate hisia ya kutambuliwa na kuthaminiwa.

Sina muda wa kupiga picha kila siku, lakini napenda kupiga picha mara inapofika nafasi nzuri, au tukio maalum. Kwa mfano napiga picha wakati ninaona mandhari ya kuvutia. Au wakati nikiwa na marafiki, familia, au tukio muhimu kazini, au shuleni. Pia mara nyingi napiga picha ili kukumbuka matukio muhimu, au mafanikio yangu. Kwani picha hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu na hisia. Sipigi picha tu kwa mapenzi, bali pia kama njia ya kuhifadhi kumbukumbu, kufurahia mandhari na kushirikisha wengine kupitia picha hizo.

Kila siku asubuhi, napenda kunywa kahawa, au chai, kwa sababu kina nisaidia kuamka, kuamsha akili, na kwanza siku yangu kwa nguvu. Mara nyingine napenda kunywa maji safi, hasa baada ya kuamka, ili kunipa mwili kunyonya maji, na kuanza siku nikiwa na nguvu. Zaidi ya hayo, napenda kunywa kinywaji chenye ladha ya asili, na chenye virutubisho, kwani unisaidia kujisikia vizuri, na kuwa na nishati, na kuhimarisha afya yangu kwa ujumla. Kwa kweli kinywaji cha asubuhi ni sehemu hii na utaratibu wangu wa kila siku na huchangia kuanzia siku kwa mtazamo chanya.

Kuhianisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi, najitahidi kuwa nampangilio mzuri wa muda, kwanza napanga majukumu yangu ya kazi kwa makini na kuangalia ni ipi muhimu zaidi, hili kutimiza kwa wakati. Hii inanisaidia kuepuka kusaalia kakazi za nyumbani au kubeba stress kazi ni. Pia ninapanga muda malumu wa kupumzika na kushugulikia familia, marafiki na burudani. Kwa mfano, baada ya kazi ya umasomo, nina chitahidi kutoa muda wa kutosha wa kupumzika, kufanya mazoezi au kushirikiana na wapendo wangu.

Ninapenda wanyama ambao ni wapenzi wa watu, kama vile mbwa na paka. Napenda mbwa kwa sababu ni wazuri, wanapenda wamiliki wao na mara zote wako tayari kucheza au kulinda familia. Paka pia napenda kwa sababu ni wanyama wapole, warembo na wenye hila za kijamii, ambazo ufanya uhusiano wa wanyama hao kuwa wa kipekee. Zaidia hayo napenda wanyama waporini kama ndege au tembo, kwani kutazama tabia zao kuna nifundisha uvumilivu nidhamu na umuhimu wa kuheshimu asili.

Ninafua nguo kama mara mbili au tatu kwa wiki. Kulingana na wingi wa nguo nilizonazo na shughuli niliyofanya. Kwa kawaida, napanga siku maalum ya kufua. Ili kutoa nguo zote zilizo chafu na kuhakikisha nguo safi ziko tayari kwa shughuli za kazi au masomo. Pia n jitahidi kutenganisha nguo nyeupe, nguo za rangi na nguo nzito. Ili zisichanganyike na kudhoofika haraka. Kwa kweli kufua nguo ni sehemu ya mpangilio wangu wa kila wiki. Kwani hufanya maisha yangu kuwa safi, mpangilio na rahisi kusimamia nguo zangu.

Mchezo ninaopenda zaidi katika olimpiki, ni mbio za riadha, hasa mbio za masafa ya kati na marefu. Napenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha nguvu ya mwili, nidhamu na uvumilivu wa hali ya juu. Kuwaona wanariadha wakijutuma hadi mwisho, kunanipa motisha na kunifundisha umuhimu wa kutokata tamaa. Mchezaji ninaye mpenda zaidi ni eluid kipchoge, kwa sababu ni mfano wa bidii, nidhamu na uthabiti. Kuona kipchoge akishinda, au akivuka mipaka yake, hunipa isia ya furaha, shahuku na msisimuko mkubwa. Kweli inaonyesha kuwa juhudi na maandalizi mazuri huzaa matunda.

Kuandika ripoti ya kazini, ninafuata mpangilio makini. Liripoti ya ya wazi, yenye mantiki na yenye taarifa sahihi. Kwanza ni kuangalia maelezo muhimu na data zinazohitajika. Kuhakikisha kila jambo linashughulikiwa. Baada ya hapo, ninaanza kuandika mukhtasari wa mapema unaoeleza lengo la ripoti. Vipengele muhimu na matokeo yanayotarajiwa. Kisha ninaandika sehemu kuu za ripoti kwa mpangilio wa mantiki. Akijimuisha uchambuzi wa data maoni yangu na mapendekezo pale inapohitajika. Mara nyingi natumia vichwa vidogo, orodha na jedwali ili kufanya ripoti iwe rahisi kusoma na kuelewa. Mwisho ninapitia ripoti ili kurekebisha makosa ya tahaji kisarufi na kuhakikisha kila kitu kinaeleweka kabla kuwasilisha kwa wasimamizi au wenzangu.

Mahali ninapo ningependa kutembea pa historia, ni pale panapo hifadhiwa historia kubwa ya tamaduni za kale, ili nijifunze zaidi kuhusu jinsi binadamu walivyokuwa na maisha yao. Kwa mfano ningependa kutembea misri, hasaa piramidi ya giza, kwani ni alama kubwa ya historia ya kale na mafanikio makubwa ya kibinadamu kwa enzi za zamani. Napenda kuwa na ubunifu, mafundi na mbinu walizotumia kufanikisha mambo haya pia ningependa kutembea Roma au Athens ili kuwa na makumbusho ya majumba ya kifalme na maeneo ya kisiasa ya kale kwani yananipa picha jinsi jamii za kale zilizofanya maamuzi na kuunda ustaarabu.

Wakati umemo unapokatika, kwanza najitahidi kubaki mtulivu na kutumia mwanga darura kama taa au mshumaa ili kuwona vizuri. Mara nyingi napenda kutumia muda huu kupumzika, kusoma au kufikiria mambo badale ya kuwa na wasiwasi. Pia najitahidi kutunza vifaa vyangu vya kielektroniki kama simu au kompyuta ili vizaribike kutokana na kukatika kwa gafla kwa umeme. Wakati mingine napenda kutumia muda huu kushirikiana na familia au wenzangu kucheza mchezo ya meza au kufanya shuguli zisizo tegemea umeme. Kwani unifanya muda usiwebure.

Napenda kua amka na jua kwa sababu asubuhi huwa na utulivu wa kipekee. Nina wakati mzuri wa kufikiria kwa kina, kupanga shughuli za siku, na kufanya mambo muhimu bila presha. Ku amka mapema hunifanya najisikie nikiwa na nidhamu, mwenye malengo na tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Hata hivyo, pia ni nao umuhimu wa kulala mapema. Kulala kwa wakati hunisaidia mwili kupumzika, akili kutulia, na afya kubaki nzuri bila usingizi wa kutosha, kuamka mapema hakutakuwa na manufaa.

Kumbu kumbu nzuri nilio nayo kutoka utotoni ni wakati wakucheza na marafiki, jioni baada ya masomo. Tulipenda sana kucheza mchezo ya nje kama kuruka kamba, kombolela na kukimbizana hadi jua linapo zama. Kulikuwa na kicheko kingi, uhuru wa kweli na furaha isio na wasiwasi wowote. Pia nakumbuka kukaa na familia hasaa wakati wa jioni, tukisimuliwa hadithi na wazazi au wazee. Hadithi hizo zilikuwa na mafunzo maishani, tuliunganisha na tulifanya nijisikia kupendwa na salama. Kumbu kumbu hizi unipa tabasamu kila ninapo zikumbuka kwa sababu zinanikumbusha urahisi na uzuri wa maisha ya utotoni.

Napenda kujifunza mambo mapia kwa njia ya vitendo na udadisi. Kwanza napenda kusoma au kusikiliza maeleza msingi. Ili kuelewa wazo kuu kisha kujifunza kwa kujaribu mwenyewe. Iwe ni kufanya mazoezi kuandika au kujadiliana na wengine. Pia napenda kuuliza maswali na kutafuta mifano halisi. Kwa sababu hunisaidia kukumbuka kwa urahisi zaidi. Nikijifunza kitu kinacho nivutia. Kujipa muda kukirudia mara kwa mara. Ili kukue sehemu ya ujuzi wangu wa kila siku.

Kazi ninayoithamini zaidi, ni ile inayokuwa na maana na mchango chanya kwa watu. Kazi ambayo inanipa nafasi ya kusaidia wengine, kushiriki maarifa, au kubadilisha maisha, hata kwa kiwango kidogo, hunipa kuridhika sana. Pia natamani kazi inayohusu kujifunza na kukua kila siku. Yenye mazingira ya heshma, mwasiliano mazuri na ushirikiano. Kwangu thamani ya kazi ya haiko kwenye malipo, bali kwenye hisia ya kutimiza kusudi na kuona matokeo ya juhudi zangu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua. Inaponyesha mara ya kwanza. Ile ya udongo ukiwa bado mbichi. Huniletea hisia za utulivu na upia. Kana kwamba mwanzo mpya unaanza. Harufu hii hunikumbusha nyakati za utoto. Siku ambazo mvua ilinyesha jioni na kila kitu kilionekana kimya na salama. Hunikumbusha pia mapumziko baada ya siku ndefu. Wakati wakukaa na kupumzika kwa utulivu bila haraka. Inanifanya nijisikie mwenye amani. Nikiwa na faraja na matumaini. Kama vile mzigo fulani mawani umepunguka hunileta hisia ya upya, utulivu wa ndani na wakati mwingine hunifanya ni tabasamu bila hata kutambua.

Wakati mkuu wa mpira wa baseballi, ninao kumbuka zaidi. Ni ule wakati wamwisho wa mchezo mkubwa. Ambapo timu moja ilikuwa nyuma kwa pointi chache, lakini mchezaji moja kapiga homerun ya kushangaza. uWanja mzima ulilipuka kwa shangwe, mashabiki waliinuka kwa furaha na hali ya hewa ikabadilika ghafla kutoka wasiwasi hadifuraha kubwa. Kilicho nivutia zaidi ni msisimuko na shinikizo la wakati huo. Mpira ukiwa hewani, kila mtu akishikilia pumzi yake. Halafu ushindi ukapatikana kwa sekunde chache tu Wakati huo ulinionyesha kuwa baseballi zitu mchezo wanguvu Bali ni mchezo subira, mkakati na imani unanifundisha kwa mbahadi mpira wa mwisho chochote kinaweza kutokea.

Ndiyo, napenda kupanda mlima hasa kwa sababu hunipa hisia ya uhuru na utulivu. Kuona mandhari kutoka juu ni kama kuondokea mzigo wa mawazo na kuona kila kitu kwa mtazamo mpana zaidi. Pia ni changamoto ya kimwili na ya kiakili. Inanifundusha kutumia nguvu zangu kwa mpangilio, kupanga hatua na kushinda hofu ya juu. Baada ya kufika kilele, hisia kufanikisha ni ya kipekee. Kama kushuhudia changamoto na kupata zawadi ya mandhari yenye uzuri wa asili.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto. Wapa furaha ya kipekee na hisia ya utoto, ambayo mara nyingi huikosa mtu mzima. Watoto wanaubunifu mkubwa. Hisia za moja kwa moja na tabasamu zisizo na masharti. Na kucheza nao hunikumpusha furaha ya kimsingi ya maisha. Pia kucheza nao hunifundisha uvumilivu, ubunifu na jinsi ya kuelewa wengine. Kwani kila mtoto na mtindo waka kucheza na kuonyesha hisia. Hisa inayopata wakati wakucheza nao ni furaha upendo na utulivu.

Kusubiri kwenye mstari mara nyingi, uchanganya hisia. Kwa upande mmoja na jihisi kidogo mvivu, au kuha rakisha mda. Ikiwa mstari ni mrefu, au nimeshugulika na mambo mengi. Lakini kwa upande mwingine, mara nyingi na jihisi uvumilivu na mtazamo wa kutulia. Hasa nikitumia mda huo kwa mawazo, kusoma, au kuona watu wengine wakifanya mambo yao. Kwa ufupi kusubiri kwenye mstari, kuna nifundisha subira, na wakati mwingi, kuna kuwa na fasi ya utulivu wa akili. Ikiwa ni tahona kama fursa ya kupumua kidogo.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi hasa kwa sababu ni njia nzuri ya kuonyesha mawazo na hisia bila maneno. Kuchora hunipa uhuru wa kuunda chochote ninacho nijia akilini. Wakati kupaka rangi huniletea utulivu na umakini kama aina ya kutafakari napenda zaidi kutumia rangi zenya hisia. Rangi angavu kwa furaha na rangi tulivu kwa utulivu wakati ninachora au kupaka rangi najihisi huru, mtulivu na nikiwa ndani ya wakati huo kabisa.

Kazini na shugulikia muda wangu kwa kupanga na kuweka vipaumbele. Kila asubuhi huanza kwa kuangalia majukumu ni nayo kuwa nayo na kugawa kazi kulingana na umuhimu na muda wa mwisho. Kazi ngumu au muhimu uzifanya kwanza ni kiwa na nguvu nyingi. Kisha huwacha kazi nye pesi baadaye. Pia najitahidi kugawa muda wangu kwa vipindi vifupi vya umakini. Na umapumziko madogo ili kuepuka kuchoka. Mawasiliano mazuri na rati ba iliyowazi unisaidia kumaliza kazi kwa wakati bila msongo mkubwa.

Zoea nzuri ni lioshangaa ni kusoma na kujifunza kila siku. Hata kama ni kwa dakika chachetu. Zoea hili li menisaidia kuboresha maarifa yangu, kuimarisha ufahamu wangu na kukuza ubunifu. Pia neno la zoea kwa upande wa maisha ya kila siku ni kushugulikia muda wangu kwa mpangilio. Ikiwemo kupanga majukumu, kupumzika ipasavo na kuepuka kupoteza muda. Zoea hili li nanifanya kazi na masomo yangu kuwa ya ufanisi. Zaidi na yenye utulivu zaidi.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini chenye utulivu. Kikiwa na nafasi ya kutosha ya kufanya kila kitu muhimu bila kuhisi msongamano. Kuta za ke zimepakwa rangi tulivu. Zinatoa hisia ya amani na kupumzika. Kitanda changu ni cha kawaida lakini kilicho na faraja. Nimepanga pia mkaa na mapambo madogo ya nayo fanya chumba kuwa chakupendeza. Kutoka dirishani naweza kuona mandhari ya majengo madogo na miti. Na wakati wa asubui mwanga wajua huingilia taratibu. Ukileta hisia ya kuamuka na utulivu. Kitu kinacho ninacho kipenda zaidi chumbani ni dirisha na mwanga wake wa asubui kwa sababu hunipa hisia ya kuanza siku mpya kwa furaha na matumaini.

Kutazama kutoka dirisha langu ni kitu kinachonipa utulivu wa mawazo safi. Nje ya dirisha ninaweza kuona miti midogo na mizuri. Majengo madogo ya makazi na barabara yenye watu wa magari kupita pole pole. Wakati mwingi ndege au fipepeo hupita jambo linaloongeza usuri wa manthari. Hupenda kutazama nje wakati wa jioni na usiku. Hasa pale jua linapozama na taa za mji zinapokuwa taratibu. Hii hunipa hisia ya utulivu, kutafakari na kuondoa msongo wa mawazo, baada ya siku yenye shughuli nyingi. Mabadiliko yanayoonekana nje hubadilika kulingana na msimu. Majani hubadilika rangi, miti hupoteza, au kupata majani, na mvua au upepo hubadilisha mwonekano wa barabara na manthari. Nikitazama nje ya dirisha najihisi mtulivu, mwenye amani, na nikiwa sehemu ya dunia inayoendelea kuishi. Ni kama kumbuka kuwa kila kitu kina mzunguko wake wa maisha. Yanayoendelea, jambo linaloongeza mtazamo wa shukrani na matumaini.